Naam naweza penda kuenda pwani, pwani ni sehemu katika nchi ya Kenya, ambayo na nchi zingine ambazo zina bahari, ambapo zimekaribiana na bahari, ambayo inaitwa Indian Ocean, ambapo watu wanaishi pale. Na wanaweza kuishi kwa amani, wanaweza kuishi kwa kuvua samaki, wale watu wanaweza wanaishi kwa kutegemea maji ya baharini kama bahari ile ili kuweza kuleta watali na pia mambo mengine. Ninaweza penda pale kwenda kuishi huko kwa sababu nitakuwa mtalii, nitaweza kutembea hapa na pale nikayaona, nikaliona bahari, pia ukaziona samaki wa ajabu ajabu, nitaweza meli ambazo ni meli za kubeba mizigo za kubeba watu pia nitaweza kuona vile biashara inavyo endelea kule mombasani. Jambo lingine linalo nifanya nipende mombasa ni kwa sababu watu wa pale wana heshima watu wa mombasa ama pwani wanapenda kutumia lugha ya heshima kwa yeyote iwe mtoto iwe mtu mzima iwe mgeni iwe mwenyeji wanapenda kutumia lugha ambayo ina adabu kwa vle mimi ni mwalimu ninapenda adabu ninapenda tabia ambazo zinamaadiri mema ninaweza penda kwanda kuishi pale ili nikaweza kufunza wanafunzi wangu adabu zaidi katika masomo, katika biashara na katika kila hali pia ninapenda kwenda pwani kwa sababu pale kuna bahari nitaweza kupiga mbizi kila wakati nitapo hitaji wakati kuna jua kali ninanenda zangu baharini napiga mbizi, pia napiga picha, pia nacheza na mchanga na baada ya siku nina hisi kwamba mwili wangu sasa ulikuwa unahitaji kupumzika kidogo na ni kwa kweli utaweza kupumzika chini ya miti ya minazi, kule majini na pia katika mahoteli kuna mahoteli mazuri ambayo yanapendeza ninaweza penda sana kuishi na kutembea mombasa.